Ya naam mimi hununuwa vitu kwa kutumia simu sana sana ile kuitisha kuagiza kwenye mtandao naagiza bidhaa kwenye mtandao kupitia tuseme zile app za kwenye simu kama glovo. Saa zingine labda nataka kusafiri labda nitaitisha kitu kama uber nikiagiza uber. Pia sana sana tunatumia bidhaa kulipia kwa kutuma simu sana sana sio hela za kushika siku kwa siku siku hizi hamna hela mingi zinakaa kwenye simu. So natumia simu sana kununua bidhaa. Sanasana.

Biolojia, katika somo la sayansi me hupenda sana biolojia, manake biolojia ina mambo mengi yanayohusiana na binadamu, mazingira na wanyama. Hasa ukija kuangalia vitu kama vile kwa mtu binadamu. Binadamu jinsi anavyopumua, binadamu akila chakula kinavyoenda tumboni binadamu jinsi roho yake inapiga, ama moyo wake unapiga. Damu inavyo tembea katika mwili tukichapia kwa mambo ya magonjwa hiyo yote iko katika biolojia ndo maana naipenda biolojia sana.